Mim huadhimisha siku ya kuzaliwa kwangu kupitia karamu na sherehe kubwa. Siku iyo inapofika, sisi huandaa vyakula tofauti tofauti. Kisha badae sisi hufanya ziara ya kuenda kama mbuga la wanyama. Na kisha badae tunajiburudisha na vinywaji vingi tu. Hivyo basi inakuwa ni siku ya kufana sana.

Mimi ni mpenzi wa mazingira sana. Kuna mambo kadha wa kadha huwa ninazingatia ili kulinda mazingira. Kulinda mazingira huwa kunahusisha vitendo mbali mbali. Kama mimi kupanda miti, kupunguza takataka ninayotupa, kutumia nishati safi na pia kuokoa maji. Mimi huchangia zaidi kwa kufanya mabadiliko madogo madogo ya kila siku. Kama vile kuchakata takataka, kutumia usafiri wa umma au kuzima umeme nisipouitaji ili kupunguza athari kwa mazingira pia nina miradi mbalimbali ambayo ninafadhiliwa na umoja wa mataifa.

Naam, mimi hupenda sana kula chakula kitamu. Hivi ni kwa sababu. Ninapokula chakula kitamu, mwili wangu hujihisi kuridhika, mimi huwa mwenye furaha. Hili ni jambo ambalo linafanya ubongo wangu hutaki kurudia tendo hilo tena. Pia, mara nyingi vyakula vitamu huambatana na kumbukumbu nzuri. Kama vile chakula cha nyumbani ya sherehe. Harufu na ladha ya chakula huweza kuibua hisia za faraja na pia hisia za amani.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni muziki wa aina ya rumba. Rumba inajulikana kwa mpangilio mzuri wa gitaa ambao hutulia na kuburudisha masikio. Midundo yake sio ya fujo, hivi inaruhusu mtu kusikiliza kwa muda mrefu bila kuchoka. Nyimbo nyingi za rumba pia huzungumzia mambo halisi ya maisha kama vile mapenzi, matatizo ya kifedha, usaliti na falsafa za maisha. Hivo basi, mashairi yake mara nyingi huwa na mafunzo na hisia nzito ambazo mimi kama mtu mzima huzielewa kwa urahisi sana.

Naam, nimepata fursa si moja kuabiria ndege. Hi ni nikifanya shughuli zangu za kazi kila siku. Mimi hupendelea sana usafiri wa ndege kwa sababu ni wa haraka sana, hivyo basi huniokolea muda. Pia usafiri wa ndege ni huwa ni salama na huondoa msongamano wa magari barabarani. Pia, usafiri wa ndege hunisaidia kuona manthari kutoka juu. Jambo ambalo mimi hulifurahia sana.

Naam, napenda sana kuoga maji ya moto. Hii ni kwa sababu, maji ya moto husaidia kupunguza msongo wa mawazo, ulegeza misuli yangu iliochoka na uboresha mzunguko wa damu. Pia, maji ya moto husaidia mwili wangu kulegeka baada ya mazoezi na uniondolea uchafu, hivyo pia hunisaidia katika usingizi ninapolala.